Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali huwa najitahidi kwanza kujilinda na kujipa faraja. Ili nisiathiriwe sana na hali ya hewa. Kitu cha kwanza ni kuvaa nguo za joto, sweta, jaketi, soksi nene na wakati mwingine kofia. Hata kama baridi si kali sana, kuvaa vizuri hunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kusinzia au kujisikia mchovu. Pili, vinywaji vya moto vinakuwa muhimu sana. Napenda kunywa chai ya tangawizi, chai ya maziwa au kahawa, asubuhi na jioni hivi hunisaidia kupata joto mwilini na pia hunipa hali ya utulivu. Wakati wa chakula, hupendelea vyakula vya moto kama supu, uji au chakula kilichopikwa vizuri ambacho kinanipa nguvu na joto. Pia hubadilisha kidogo utaratibu wa siku, wakati wa baridi kali napunguza kutoka nje bila sababu ya msingi, hasa asubuhi na usiku. Nikibaki ndani najishughulisha na mambo kama kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kufanya kazi kwa utulivu. Baridi hunipa nafasi ya kutulia na kufanya mambo yanayohitaji umakini. Kwa upande wa afya, hujitahidi kuendelea kufanya mazoezi mepesi, hata kama ni kuonyesha mwili au kutembea ndani ya nyumba ili damu izunguke vizuri. Pia kuhakikisha nalala vizuri kwa kutumia blanketi za kutosha kwa sababu usingizi mzuri hunisaidia mwili kukabiliana na baridi. Kwa ujumla, wakati wa baridi huchukulia kama kipindi cha kupunguza kazi, kujitunza zaidi na kufurahia mambo madogo yanayoleta joto na faraja. Iwe ni kinywaji cha moto, mazungumzo mazuri au muda wa utulivu peke yangu.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Kwa kawaida huoga mara moja kwa siku. Asa jioni baada ya kumaliza shughuli za siku kuoga wakati huo hunisaidia kuondoa uchovu, jasho na mawazo ya kazi. Alafu nijisikie nikiwa msafi na mtulivu kabla ya kulala. Hata hivyo, kuna nyakati huoga mara mbili kwa siku. Kwa mfano, kama hali ya hewa ni ya joto sana, kama nimefanya mazoezi au kazi imekuwa nzito na imenifanya nitoke jasho. Basi, huoga asubuhi araka ili kuanza siku nikiwa najihisi fresh alafu tena jioni. Sijifungi sana na idadi kamili ya kuoga. Bali, uangalia maitaji ya mwili na mazingira. Muhimu zaidi kwangu ni usafi, afya ya ngozi, na kujisikia vizuri. Kuoga kupita kiasi pia ni vizuri kwa sababu kunaweza kuondoa mafuta ya asili ya ngozi kwa hivyo napenda uwiano wakati. Kwa ufupi mara moja kwa siku ni kawaida na mara mbili inapobidi kulingana na shughuli na hali ya hewa.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala. Usiku kabla ya kulala kwangu huwa ni wakati wa kupunguza mwendo wa maisha na kujiandaa kiakili na kihisia kwa usingizi. Kawaida, nikingia usiku napenda kuanza kujitegemea, muda utulivu, baada ya shughuli za siku nzima, kazi, mawazo, mazungumzo, na hitaji dakika chache za kujitenga na kelele za nje. Naeza kukaa kimya, kupumua kwa kina au hata kukaa kitandani bila kufanya chochote kwa dakika chache. Huo ni wakati wakuiacha siki iishe taratibu na sio kuikata ghafla. Mara nyingi napitia siku yangu kwa mawazo. Nafikiria mambo niliyo yafanya vizuri hali ambayo haya kuenda kama nilivyopanga na masomo niliyoyata. Sijilaumu sana, badala ya yake, najaribu kujielewa, kama kuna jambo li lino nisumbua, najaribu kulifikiria kidogo, kisha naliweka pembeni kwa kujiambia, nitashughukulikia nalo kesho. Kabla ya kulala, napenda kufanya jambo linalotuliza akili. Wakati mwingine, nasoma kurasa chache za kitabu, hasa kisicho na msisimko mkali. Wakati mwingine nasikiliza muziki, wa taratibu au sauti tulivu. Simu najitahidi kuiweka mbali au kuitumia kwa muda mfupi tu. Kwa sababu, najua inaweza kunifanya nikeshe bila hata kutambua. Kuna siku ambayo najikuta nikifikiria maisha kwa undani zaidi. Ndoto zangu, mipango ya baadaye au watu muhimu kwangu. Hua ni wakati ambao mawazo yanakuja kwa uhuru zaidi. Badala ya kuyapinga. hujaribu kuyaacha yapite pole pole kama mawimbi ya bahari. Kabla ya kufumba macho, mara nyingi huwa na hisia ya shukrani. Hata kama siku haikuwa nzuri sana, huwa na jitaftia jambo moja la kushukuru. Kua hai, afya, au hata usingizi ninao tarajia kupata. Hilo hunipa amani ya ndani. Kwa ujumla usiku kabla kulala kwangu si wakati wa haraka au msongo bali, ni mpito wa upole kutoka siku kwenda usingizi. Ni muda wakujirudisha kwangu mwenyewe, kuiwacha dunia nje kidogo na kujianda kwanza upya kesho.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea, ndiyo. Kufanya kazi ya kujitolea ni jambo ambalo nililolifanya na kulithamini sana. Kwa sababu linagusa moja kwa moja utu wa mtu. Kama binadamu, ningekuwa nimewahi kujitolea katika mazingira tofauti, hasa pale ambapo kuna uhitaji wa kweli. Kwa mfano, kusaidia katika shughuli za kijamii, kama usafi wa mazingira, kuchangia muda wangu, kufundisha au kusaidia watoto, au kushiriki katika miradi ya kusaidia watu wanaopitia changamoto. Iwe ni kiuchumi, kiafya au kijamii. Kazi za aina hii hazikupi pesa, lakini hukupa kitu kizito zaidi, hisia ya maana. Kile ambacho kazi ya kujitolea hunifundisha zaidi ni unyenyekevu. Unapokutana na watu wenye maisha magumu kuliko yako, unaanza kuona dunia kwa macho tofauti. Unagundua kuwa mambo madogo unayoyachukulia kawaida, chakula, muda, afya, elimu, kwa wengine ni ndoto kubwa. Hilo hubadilisha namna unavyofikiri na kuwahukumu watu. Jitolea pia hunifanya nijisikie kuunganishwa na jamii. Unatambua kuwa hauishi peke yako. Wewe ni sehemu ya mtandao mkubwa wa binadamu wanaohitaji kusaidiana. Hata kitendo kidogo kama kusikiliza mtu au kusaidia kazi ndogo. Kinaweza kuwa na athari kubwa kuliko unavyofikiri. Kwa upande wa changamoto, kazi ya kujitolea si rahisi kila wakati. Kuna nyakati unachoka, unahisi kama mchango wako ni mdogo. Au unaona matatizo ni makubwa kuliko uwezo wako. Lakini hata hapo unajifunza kuvumilia na kufanya kile unachoweza. Badala ya kusubiri, mkamilifu kwa kifupi kama binadamu ningesema kazi ya kujitolea si jambo la ziada tu bali ni sehemu ya kukuza moyo na tabia. Haikubadilishi tu maisha ya wale unaowasaidia bali inakubadilisha wewe mwenyewe kwa ndani kabisa.

Unahimiza aje ushirikiano katika timu? Kuhimiza ushirikiano katika timu, ni jambo linalohitaji nia, mfano wa vitendo na mawasiliano ya kweli. Si maneno mazuri tu. Kwanza kabisa naamini ushirikiano huanza na mazingira salama ya kihisia. Kama kiongozi au mshiriki wa timu, ningehakikisha kila mtu anajisikia huru kuzungumza bila kuogopa kudharauliwa au kubezwa. Nikiona mtu ana wazo hata kama halijamilika ningelipa nafasi lisikilizwe. Watu wakihisi sauti zao zina dhamani huanza kushiriki kwa moyo wote. Pili ningehimiza masiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Migogoro mingi kwenye timu hutokea si kwa sababu watu ni wabaya. Bali kwa sababu hawajaelewana. Ningependa watu wazungumze wazi kuhusu matarajio yao. Changamoto wanazokutana nazo na msaada wanaouhitaji. Hata mazungumzo mafupi ya mara kwa mara yanaweza kuzuia kero kubwa baadae. Jambo lingine muhimu ni kuthamini mchango wa kila mtu. Ningejitahidi kutambua juhudi hata ndogo sio lazima iwe zawadi kubwa. Hata neno la shukrani au kutaja mchango wa watu mbele ya wengine. Linaweza kuongeza motisha na kuwafanya wajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Hilo hujenga hali ya sisi badala ya mimi. Pia ningehimiza kufanya kazi pamoja, si kugawanya kazi tu kuna tofauti ya kati ya kusema; kila mtu afanye sehemu yake na kusema tufanye hili pamoja. Wakati mwingine, kukaa pamoja, kutatua tatizo moja hujenga uelewano na mshikamano zaidi, kuliko kila mtu kufanya kazi kivyake. Nikiona kuna tofauti za maoni au migongano siwezi epuka, badala yake, ningezichukulia kama fursa ya kujifunza. Ningewaihimiza watu kusikiliza kabla ya kujibu, kuelewa mtazamo wa mwenzake na kutafuta suluhisho linalonufaisha. Si pande moja tu zaidi ya yote naamini mfano binafsi ni muhimu sana. Kama ningetaka ushirikiano, ninge shiriki kwanza. Kuomba msaada inapohitajika kusaidia wengine bila kulalamika. Nakuwa tayari kukubali mawazo ambayo si yangu. Watu huiga wanacho kiona, si wanachokisikia tu. Kwa kifupi, kuhimiza ushirikiano katika timu ni kujenga uaminifu. Heshima na hisia ya pamoja ya kusudi. Timu inapohisi kuwa wako pamoja katika safari moja. Ushirikiano hutokea kwa kawaida.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako? Stadi muhimu kwa kazi yangu ni zile zinazohusu akili, mawasiliano na mtazamo wa maisha. Si ujuzi wa kitaalam pekee yake. Kwanza kabisa, stadi muhimu sana ni uwezo wa kusikiliza na kuelewa. Katika kazi yangu, sio kila kitu ni kutoa majibu. Bali ni kuelewa kilicho nyuma ya swali au tatizo. Mtu anaweza kuuliza jambo rahisi juu juu, lakini ndani yake kukawa na wasiwasi, mkanganyiko na hitaji la msaada. Uwezo wa kusikiliza kwa makini hunisaidia kujibu kwa njia yenye maana na inayomgusa mtu mmoja kwa mmoja. Stadi ya pili ni mawasiliano mazuri kujua kueleza mawazo kwa lugha rahisi ilio wazi na inayoeleweka na watu wa viwango tofauti ni jambo muhimu sana. Sio kila mtu anaelewa maneno magumu au istlahi za kitaaluma. Kwa hiyo, kujifunza kuwasiliana kulingana na mtu unayezungumza nae ni ujuzi mkubwa. Pia uvumilivu na subra ni stadi muhimu. Kuna nyakati kazi inahitaji kurudia kueleza jambo au kushughulika na watu wenye mitazamo tofauti kabisa. Bila subra kazi inaweza kuwa chanzo cha msongo wa mawazo. Uvumilivu hunisaidia kubaki tulivu na wenye heshima hata pale mambo yanapokua magumu. Stadi nyingine muhimu ni kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Kazi nyingi haziji na majibu ya moja kwa moja. Unahitaji kuchanganua hali, kuangalia pande tofauti na kutoa suluhisho inaloendana na mazingira halisi ya mtu wa au timu. Hii inahitaji akili ilio wazi na uwezo wa kuona mbali zaidi ya tatizo lenyewe. Pia, ningeongeza kujifunza kila wakati kama stadi muhimu, dunia inabadilika, kazi zinabadilika na mahitaji ya watu yanabadilika. Mtu anayesimama kujifunza hubaki nyuma. Kuwa tayari kujifunza mambo mapya, kukubali, kukosea na kuboresha uwezo wako ni msingi wa kuwa kikazi. Mwisho lakini si mdogo ni maadili na uadilifu. Kufanya kazi kwa uaminifu, kuheshimu wengine na kutenda kwa haki hujenga heshima na kuaminika. Bila maadili hata ujuzi mkubwa unaweza kupoteza thamani yake. Kwa ujumla ningesema stadi muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa akili, moyo na tabia. Ujuzi unaweza kufundishwa, lakini mtazamo mzuri, heshima kwa watu, na nia ya kufanya kazi kwa maana, ndizo zinazofanya kazi iwe ya kweli na yenye thamani.

Chakula gani chajadi unachopenda? Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali pamoja na samaki au mboga za asili. Hiki ni chakula rahisi lakini kina uzito wakihisia na kitamaduni kwangu. Ugali unanivutia kwa sababu ni chakula kinacho unganisha watu wengi, haijalishi umetoka wapi. Ugali huleta hisia ya nyumbani na kushiba kwa kweli. Unapokula ugali, unahisi kama umejipa nguvu. Sio tu kimwili, bali hata kiakili. Ni chakula kinachokaa tumboni na kukupo uwezo kuendelea na siku bila haraka. Nikichanganya ugali na samaki wa mchuzi au wa kukaangwa, furaha, huongezeka zaidi. Samaki akiwa amepikwa vizuri, akiwa na viungo vya asili na mchuzi mzito kidogo huleta latha inayokaa akilini. Pia napenda sana ugali na mboga za kienyeji kama sukumawiki, kunde, managu au mchicha. Mboga hizi hunikumbusha maisha ya kawaida, ya shamba na ulaji wa asili uliokuwa na afya zaidi. Kitu kingine kinachonifanya nipende chakula hiki ni namna kinachoandaliwa kukaa mezani au chini pamoja na familia au watu wa karibu. Kula kwa mikono, kuzungumza polepole, chakula kinakuwa tukio sio kula tu. Kuna ukaribu na mazungumzo ambayo hayawezi kupatikana kwa vyakula vya haraka. Kwa ujumla, napenda chakula cha jadi kwa sababu, kinamzizi, kinakumbukumbu na kina utambulisho, kinakukumbusha ulipotoka na kinakufanya uhisi kuwa sehemu ya jamii na historia fulani.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Napenda kuvaa nguo za rahisi, zenye starehe, na zinazo nifanya nijisikie mimi mwenyewe kuliko nguo za kujionyesha sana. Kwa siku za kawaida, napendelea nguo zisizo na makeke, kama shati au t-shirt safi, suruali inayokaa vizuri, na viatu vya kawaida vinavyoruhusu kutembea bila usumbufu. Starehe ni muhimu sana kwangu kwa sababu naamini unapojisikia vizuri kwenye nguo zako hata kujiamini kwako huongezeka bila jitihada. Rangi nazo huwa na mchango napendelea rangi tulivu kama nyeusi, bluu, kijivu au rangi za asili. Si kwamba sipendi rangi kali, lakini rangi tulivu hunipa hisia ya utulivu na mpangilio. Pia ni rahisi kuziunganisha na nguo nyingine bila kufikiria sana. Kwenye mazingira ya kazi au matukio yanayohitaji heshima zaidi, napenda nguo nadhifu na zilizopangwa vizuri. Hata kama ni rahisi, si lazima ziwe za gharama kubwa. Kilicho muhimu ni usafi mpangilio na kuendana na mazingira. Nimegundua kuwa nguo zinazokaa vizuri na usafi huacha taswira nzuri kuliko nguo za bei kubwa zisizo na mpangilio. Kwa matukio maalum au siku ambazo nataka kujisikia tofauti kidogo ninaweza kuchagua nguo zenye nguzo wa mtindo au mbunifu lakini bado zibaki ndani ya mipaka ya mimi ni nani. Sipendi kuvaa nguo, kitu ambacho kinanifanya nijisikie kama ninacheza nafasi ya mtu mwingine. Kwa ujumla, napenda kuvaa nguo ambazo, zinaniwakilisha, zinazo nipa uhuru wa kusonga, kujiamini, na kuishi siku yangu bila kufikiria sana kuhusu nilichovaa. Kwangu, mtindo mzuri si kufuata kila mtu bali, ni kujijua na kuvaa kile kinacho nifaa.